Wakati wa baridi kali, hujitahidi sana kujilinda na kujipatia faraja ili kuendelea na shughuli bila kuathiri afya yangu. Huvaa nguo nzito na za kujisitiri kama sweta, jaketi na soksi ili kudumisha joto la mwili. Pia, hupendelea sana kunywa vinywaji vya moto kama chai au supu ambavyo hunisaidia kujipasha joto na kujisikia vizuri mwilini. Zaidi ya hayo, mimi hupunguza muda wa kukaa inje ikiwa sio lazima na hutumia muda mwingi ndani ya nyumba yangu nikifanya shughuli nyepesi au kupumzika tu. Huakikisha kuwa nalala vizuri na nakula chakula chenye lishe ili mwiliwangu uwe na nguvu zakutosha. Kwaujumla, hukabiliana na baridi kali kwa tahadhari, maandalizi na kujitunza ili kuendelea kuwa na afya na utulivu.

Napenda sana kutembea katika maeneo tulivu na yenye mazingira ya asili. Mara nyingi mimi hufuraiya kutembea kwenye barabara zisizo na msongamano mkubwa, bustani au maeneo yenye miti na hewa safi. Kutembea sehemu kama hizi hunisaidia kupumzisha akili, kupunguza msongo wa mawazo na kujisikia karibu na mazingira. Pia napenda kutembea katika mtaa ninaoishi hasa asubuhi au jioni kwa sababu hunipa nafasi ya kuona watu kusalamiana na majirani na kuendelea kuwa na mwili wenye afya. Kutembea si tu mazoizi kwangu, bali ni njia ya kutafakari, kupanga mawazo na kujipa muda wa utulivu katika maisha ya kila siku kwangu mimi na hata wale ninaoishi na wao.

Ninafanya kazi na timu ya mbali kwa kuweka mawasiliano wazi na ya mara kwa mara. Hutumia zana za mawasiliano kama baruapepe, ujumbe au mikutano ya mtandaoni ili kwa kuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake na maendeleo ya kazi. Mawasiliano ya wakati husaidia kuepuka mkanganyiko na kuchelewa kwa kazi. Pia Pia, mimi hujipangia ratiba vizuri na kueshimu muda wa wengine, hasa kwa kuzingatia tofauti za muda. Mimi huwa wazi katika kutoa tarifa za maendeleo na kuomba msaada inapohitajika. Zaidi ya hayo, hujenga uwaminifu kwa kutimiza majukumu yangu kwa wakati. Kwa ujumla, kazi na timu ya mbali hufanikiwa kupitia nidhamu, mawasiliano bora na ushirikiano wadhati.

Ningependa kuona maendeleo yanayolenga ustawi wa watu wote katika jamii. Kwanza, ningependa kuona maboresho katika elimu ili watoto na vijana wapate elimu bora, rasilmali za kutosha na fursa sawa za kufanikiwa bila kujali asili yao. Elimu bora huweka msingi wa maendeleo ya muda mrefu. Pia, ningependa kuona huduma bora za afya zinazopatikana kwa urahisi na kwa gharama nafuu ili kila mtu aweze kujitunza na kuishi maisha yenye afya. Zaidi ya hayo, maendeleo katika ajira na ujasirimali ni muhimu ili kupunguza umasikini na kuwawezesha watu kujitegemea pia. Kwa kumalizia, ningependa jamii yenye mshikamano, usalama na uwajibikaji ambako watu wanashirikiana na wanaheshimiana na wanachangia maendeleo ya pamoja kwa amani na haki.

Wakati ninapohisi wasiwasi, huwaza kwa kujituliza na kupunguza kasi ya mawazo. Hupumua taratibu kwa akina ili kurejesha utulivu wa mwili na akili. Baada ya hapo, mimi hujitahidi kutambua chanzo cha wasiwasi wangu ili kuelewa kinacho nisumbua badala ya kukikimbia. Pia, mimi hupenda kujitenga kwa muda mfupi, kutembea, kusikiliza muziki laini au kufanya shughuli nyepesi inayosaidia kunitoa mawazoni. Wakati mwingine huongea na mtu ninaye muamini ili kushirikisha ninacho hisi. Kwa ujumla, mimi hukabiliana na wasiwasi kwa utulivu, kujitunza na kuchukua hatua ndogo zinazo rejesha amani ya akili.

Napendelea kunyoa mara nyingi kuliko kuvaa ndevu kwa sababu hunifanya nijisikie nadhifu na mwepesi. Kunyoa hunipa muonekano safi unaofaa kwa mazingira ya kazi na mawasiliano ya kila siku. Pia hunirahisishia kujitunza na kudumisha usafi binafsi bila usumbufu wowote. Hata hivyo, siwezi kusema sipendi kabisa ndevu wakati mwingine kuvaa ndevu kwa muda mfupi kunaweza kubadilisha muonekano na kunipa hisia tofauti. Kwa ujumla, mimi huchagua kunyoa au kuvaa ndevu kulingana na mazingira ratiba na kile kinachonifanya nijisikie nadhifu, huru na mwenye kujiamini zaidi wakati wowote ule ninapotaka kufanya jambo fulani maishani mwangu. Haya yote hunipendeza zaidi na kunifanya nijisikie mkamilifu au nijihisi mkamilifu zaidi.

Mimi ni mtu wa kuwahi, kuona kuwahi kuwa ishara ya nidhamu, heshima kwa muda wa wengine na uwajibikaji. Ninapopanga shughuli zangu, hujitahidi kujiandaa mapema ili kuepuka haraka za mwisho na msongo wa mawazo. Kuwahi unipa nafasi ya kujipanga, kutulia na kuanza shughuli nikiwa na umakini mzuri. Ingawa wakati mwingine hali zisizotarajiwa zinaweza kusababisha kuchelewa, mimi hujitaidi kupunguza hilo kadri inavyo wezekana. Kwa kumalizia napendelea kuwahi kwa sababu unifanya nijisikie nimepanga, ni meaminika na niko tayari kushugulikia majukumu yangu kwa ubinafsi.

Ninashugulikia muda wa mwisho kwa kupanga mapema na nidhamu ya kazi. Huanzia kwa kuelewa tarehe ya mwisho na mahitaji ya kazi, kisha hugawanya kazi hiyo katika hatua ndogondogo zinazoeleweka. Njia hii unisaidia kuepuka msongamano wa kazi na presha ya dakika za mwisho. Pia hujiekia ratiba ya wazi na kufatilia maendeleo yangu mara kwa mara. Ninapo karibia muda wa mwisho huongeza umakini na kupunguza visumbufu ili kukamilisha kazi kwa ubora unaohitajika. Ikiwa changamoto itajitokeza, mimi huwasiliana mapema badala ya kusubiri. Kwa ujumla, mimi hushugulikia muda wa misho kwa utulivu, mipango mizuri na uwajibikaji usioweza kuathirika na chochote.

Wikendi mara nyingi huitumia kupumzika na kujipanga upia baada ya shughuli za wiki. Hupenda kuamuka bila haraka kufanya usafi wa nyumbani na kukamilisha kazi ndogondogo ambazo sikuweza kufanya wakati wa wiki. Pia, hutumia muda huo kupanga shughuli za wiki inayofata ili kwanza nikiwa nimejiandaa. Zaidi ya hayo, mimi hupenda sana kutumia wikendi na familia au marafiki. Iwe ni kwa mazungumzo, matembezi mafupi, au kushiriki chakula pamoja. Wakati mwingine, hutumia muda huo kujisomea, kusikiliza mziki, au kutazama vipindi vinavyo nivutia. Kwa ujumla, wikendi hunisaidia kupumzika, kurejesha nguvu na kudumisha uwiano kati ya kazi na maisha binafsi.

Napenda kuwa mahali penye utulivu, usalama na mazingira mazuri. Maeneo yenye kelele nyingi au masongamano mkubwa hunifanya nijisikie kuchoka haraka, hivyo hupendelea sehemu ambazo zinanipa nafasi ya kupumua na kufikiri kwa utulivu. Mahali palipo safi penye hewa safi na mpangilio mzuri hunifanya nijisikie vizuri na mwenye amani ya moyo. Pia napenda kuwa mahali penye watu wenye heshima na mawasiliano mazuri ambapo naweza kuzungumuza kwa uhuru na kujisikia kukaribishwa. Iwe ni nyumbani, kazini au sehemu ya mapumziko napendelea mazingira yanayochangia amani, faraja na kuzingatia mambo muhimu. Napenda kuwa mahali panapo nifanya nijisikie salama, mtulivu, na mwenye motisha ya kuendelea na shuguli zangu.

Chakula ninachokula mara nyingi mchana ni kile kinachonipa nguvu na kunifanya niendelee na shughuli bila kuchoka. Huchagua mlo unaoridhisha lakini usionilemea mwilini. Napendelea chakula kilichoandaliwa kwa usafi, chenye uiano wa wanga, protini na mboga ili mwili upate virutubisho vinavyohitajika. Napenda chakula cha mchana kiwe rahisi kumengenywa ili nisihisi usingizi au uzito wakati ninapofanya kazi za mchana. Pia huzingatia kiasi kwa sababu kula kupita kiasi hunipunguzia umakini wangu. Kwa ujumla, chakula changu cha mchana hulenga kunipa nguvu ya kimwili, utulivu wa mwili na uwezo wa kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi hadi jioni iishe.

Ndiyo, mimi hujitahidi kugawanya taka zangu ili kuchangia usafi wa mazingira na uhifadhi wa asili. Hutenganisha taka kulingana na aina yake kama taka zinazooza, plastiki, karatasi na vitu vinavyoweza kutumika tena. Njia hii hunisaidia kupunguza uchafu unaoishia ovyo na kuifanya taka iwe rahisi kushughulikiwa kwa usahihi. Zaidi ya hayo, mimi hujaribu kupunguza kiasi cha taka kwa kutumia tena baadhi ya vitu pale inapowezekana na kuepuka matumizi yasiyo ya lazima. Kugawanya taka hunifanya nijisikie kuwa ninachangia kwa njia ndogo katika kulinda mazingira, afya ya jamii na mustakabali wa vizazi vijavyo.

Napenda kufanya mambo rahisi lakini yenye maana nikiwa na familia yangu. Kwanza kabisa, tunapenda kutumia muda pamoja nyumbani, kuongea kuhusu siku zetu, kushirikiana chakula na kutazama vipindi au filamu. Wakati wa chakula huwa muhimu sana kwangu kwa sababu ndio nafasi ya kuunganisha kila mtu, kusikiliza mawazo ya kila mmoja na kuimarisha mahusiano. Pia, tunapenda kutoka pamoja wakati wa mapumziko au wikendi, mara nyingine tunatembelea jamaa, tunakwenda matembezini, au tunapumzika tu sehemu tulivu kama bustani, mambo haya unisaidia kupunguza mawazo ya kazi na kunikumbusha umuhimu wa familia katika maisha yangu Zaidi ya hayo, napenda kushirikiana na familia katiga shuguli za kiroho na kujifunza kusali pamoja, kusoma au kujadili maswala yanaotujenga. Hata kazi ndogo za nyumbani kama kupanga au kupika, ninazifrahia kwa sababu zinanipa nafasi ya kuwa karibu na wapendwa wangu. Kwa ujumla, ninadhamini zaidi kuwa pamoja, kuwasikiliza na kujenga kumbukumbu nzuri zinazodumu kila wakati.